Napenda kusoma habari haswa kwenye mitandao ya kijamii. Sababu mitandao ya kijamii imeunganisha watu wengi sana ambao wanaweza wakatoa taarifa mbali mbali sehemu mbali mbali duniani tano jamii maktaba ya jamii. Basi huweza kutupa tarifa mbali mbali kwa yale yanayoendelea katika nchi yetu na yanayoendelea kwenye maisha binafsi ya watu.

Nguvu yangu kazini ni pamoja na kuwa mtu kati. Nikisema mtu kati namaanisha ni yule ambaye yupo katikati ya hatua moja kuenda mingine. Hivyo ninaunganisha wafanyakazi wenzangu na kuwasaidia katika yale mambo ambayo yanahitaji mtu wa kwenda kuongeza jitihada zaidi na kufanyikisha hatua nyingine kwenda sambamba. Hivyo ndivyo navoonekana kama nguvu yangu kwenye kazi yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupata usingizi japo kidogo kwa ajili ya kutuliza akili na fahamu zangu ili niweze kupata tena na uheni ya kuendelea na kazi nilizonazo kwa wakati huo. Hivyo mchana, napenda kupumzika kwa kupata usingizi na kulala.

Nilipokuwa kuwa mdogo nilipendelea sana kula wali. Lakini kadiri muda na umri unavyo kwenda, nika jikuta napendelea sana kula ugali. Ingawa kwa sasa, ninakula kidogo sana, kutokana na kwamba wanga, sio mzuri sana kwenye miili yetu. Hivyo, ninajaribu kuweka uwiano sawa, wa vyakula navyokula hasa vya wanga.

Nakunywa maji kwa mara tatu kwa siku. Yani asubuhi mchana na jioni. Lakini kiwango changu cha kunywa maji nahakikisha. Angalau kwa siku niwe nimekamilisha. Lita tatu na kuendelea. Hili kuleta msawazo wa maji katika mwili wangu.

Hakika sio mpenzi sana wa kulea nywele ama kuzikuza naamini katika asilia ambao Mungu ametuumbia. Hivyo ninatumia tu mafuta kwa ajili ya kupaka kwenye nywele zangu na nywele zangu zimekuwa zenye afya bora zikichanua na kunawiri vizuri.

Ningependa kuenda kutembelea mapango ya amboni, ili niweze kuona michoro na picha za watu wa asili na wa zamani namna walivyoishi karne na karne kuanzia enzi wamegundua moto mpaka sasa. Tunautumia moto huo. Hivo ningependa kuona mapango yale na kuona zile picha za watu na kujua namna gani waliishi zamani.

Wakati wa likizo ni wakati mzuri wa mimi kwanza kupumzika kwa ajili ya kutunza afya na mwili wangu ili niweze kuwa na nguvu za kurudi kipindi kinapokuja tena kazini. Jambo la pili ni kujifunza kutokana na makosa niliyofanya wakati nikiwa kazini, ili niweze kustawi ninaporudi kazini. Lingine ni kujifunza na kuwasiliana na familia na kuongea nao, kujua malengo mapya kwa ajili ya mwaka mwingine wa kazi.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video kama mchezo wa mpira nao cheza kwenye TV. Na pia ni napenda kucheza mchezo wa kupigana, wakukimbia na wa kukimbiza. Magari hiyo inanipa wakati mwingine kueka msawazo kwenye mawazo yangu na kunifanya tena mwenye furaha na hari katika kufanya kazi.

Ndiyo lakini haswa nyakati za baridi, masika na vuli. Ndiyo ninapenda kutumia maji ya moto kwa ajili ya kupasha mwili kutokana na hali ya hewa kuwa ya baridi. Lakini kukiwa na hali ya hewa ya kawaida shwari, sipendelei sana kutumia maji ya moto kwa sababu ya nakuwa yana unguza kidogo na kufanya mwili kuwa na joto zaidi.

Kwa kweli napenda harufu ya chakula kitamu na pindi kinapo pikwa ndipo huwa naipata ile harufu na kuifurahia, nakumbuka siku moja mama alipika pilau tamu sana harufu yake kweli ilikuwa inafurahisha na kutamanika na ukipata harufu ile kwa kweli unakuwa na hamu na shauku ya kula chakula kile.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ambayo nilipata kipaimara ama kubarikiwa. Ni siku ambayo nilifurahi, kuona, ninabarikiwa na kuekewa mikono na wachungaji. Hivyo ni siku ambayo ilinipendeza, tulikula na kunywa na kuifurahia pamoja na ndugu, jamaa na marafiki.

Kwanza kwa kuiandika, kwa kutazama, mipango, na taratibu za kazi zinavotakiwa kwenda na kuona ni kipi kampuni inataka kufanya kwa ajili ya mwezi husika. Hivyo inanisaidia kutunza kumbukumbu na kuyarejea kufanya tathmini mbalimbali kama kweli nimeweza kutimiza malengo yale ili kuendana na kasi ya kazi inavotakiwa.

Ninapenda haswa haswa juisi ya embe na nanasi kwa sababu ukichanganya haya matunda mawili kwa kweli inakupa juisi iliyo nzuri na tamu. Ukiongeza na ladha kidogo ya asali ama sukari basi juisi ile inakuwa murua na nzuri kwa ajili ya kunywa na kuburudisha nafsi na kinywa.

Nampenda mchezaji naitwa Lionel Messi wa mchezo wa mpira wa mngu. Hakika nikipaji ambacho dunia imezawadiwa kwa namna nzuri anavocheza, na namna nzuri, anavyoweza kuwachambua mabeki wawili watatu, hadi kwenda kufunga goli. Hakika ni kipaji ambacho dunia imebarikiwa. Hakuna mwingine ambaye ana huo uwezo wa kutumia mguu wake wa kushoto vizuri kuweza kuwapunguza mabeki wawili watatu na kulifikia lango na kufunga kwa urahisi zaidi.

Kumbukumbu nzuri nilipokuwa mtoto ni pale ambapo niliweza kuaminiwa na wenzangu ningali mdogo, kuwaongoza na kuwa kiongozi wao yani kaka mkuu. Na hii ni kitu ambacho kilinifurahisha na kunipendeza. Na safari hii nilikuwa pamoja na wenzangu ambao kwa sasa tumepotezana kutokana na mazingira na geografia na mawasiliano pia. Kinacho nifanya nikumbuke siku hii maalum ni kwamba sikutegemea kama nitaweza kuchaguliwa, kuwaendesha na kuwaongoza wenzangu. Na kila ninapokumbuka jambo hili basi najiona mwenye thamani kubwa katika kuwaongoza na kuwapeleka sehemu sahihi wanafunzi na ndugu zangu.

Hakika nilipenda somo la elimu ya viumbe hai yaani baiolojia ni somo ambalo nililifurahia na kulipenda zaidi kwa sababu ni somo ni kufundisha namna mifumo ya mwili inavofanya kazi na kuwasiliana ili kumweka mwanadamu katika hali ilio njema na ya kiafya zaidi. Jambo hili lilinifurahisha kwa kweli na nilijifunza vingi namna ya kuutunza na kuuweka mwili wangu sawa.

Sio mara nyingi ninapenda kununua vitu kwa kutumia simu. Mara nyingi ninapenda kufika kwenye duka hasilia na kuweza kuchukua bidhaa hizo na pengine ninapokuwa mbali simu inatumika kama nyezo muhimu cha kuniweza kuniunganisha na kuweza kuvifikia vitu hivyo kwa kuvinunua na kutumiwa mzigo mahali nilipo.

Kinachoweza kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni pamoja na watu husika wanao kuzunguka, unaofanya nao kazi, wakiwa wacheshi na wenye furaha wanaeza kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Pia vifaa na nyezo muhimu za kusaidia kufanya kazi hizo vikiwepo kwa asilimia mia moja vinaweza kuleta mazingira mazuri ya kazi. Hali ya hewa, hali ilio ya msawazo mzuri kati ya baridi na joto weza kuongeza kasi na juhudi katika kufanya kazi katika mazingira hayo.

Hakika nilikuwa napenda sana kuendesha baiskeli na wakati wajioni kuenda kucheza mpira na wezangu. Ki ukweli, kuna wakati nilikuwa naambiwa nilale ili niuma sana pindi napoona wezangu wanacheza. Hivyo nilipenda kuchiza sana mpira na kuendesha baiskeli.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ni sehemu ya mchezo ambao nimekulia toka utotoni, nikicheza na wenzangu. Hivyo ni sehemu ya maisha yangu kwa sasa nikipenda kucheza kila wakati nipatapo nafasi mchezo wa mpira wa miguu. Pia nisemu ya maisha yangu katika ushabiki. Na ushabikia sana mchezo wa mpira wa miguu kwa Tanzania, kwa Kenya, kwa Uganda. Na maeneo yote Afrika mashariki. Napenda kutazama mpira katika ligi hizo.